Kazini kushugulikia udhaifu ni jambo muhimu sana. Njia za kushugulikia udhaifu ni kama vile kujitambua mapema. Ni vizuri mtu kukubali maeno ambayo si imara kwake badala ya kuyaficha. Pia ni muhimu mtu kujifunza na kuboresha ujuzi. Hapa mtu hutafuta mafunzo, ushauri au kujifunza kwa vitendo ili kuimarisha udhaifu huo. Pia ni vizuri mtu kupanga kazi kwa busara. Hapa ni kupanga kazi kulingana na nguvu zake na kuacha udhaifu ili yafanyiwe kazi kwa utaratibu.

Mandhari mazuri huwa ni yale yanayokuvutia na kukufanya uhisi amani au mshangao. Mandhari ambao mimi nimewahi kuona yakanivutia zaidi ni milima yenye theluji au milima yenye kijani kibichi. Hapa niliona upepo, anga safi na mandhari ya mbali ambayo ni ya kupumzisha akili. Pia niliwahi kuona bahari ama ziwa tulivu ambapo niliona mawimbi, rangi ya samawati na kijani. Na jua linapoangazia maji hutoa amani. Pia mandhari ya shamba lenye maua au misitu ya asili hunifurahisha sana.

Study muhimu kwa kazi yoyote zinategemea aina ya kazi, lakini kuna study msingi ambazo kila mfanya kazi ya napaswa kuwa nazo ili kufanikisha kazi vyema. Kwangu mimi, mimi hupenda mawasiliano bora. Kwani mawasiliano bora, hunisaidia kusoma, kuandika na kueleza mawazo kwa uwazi. Pia kujibu wateja au wenzako kwa heshima na kwa ufasaha. Pia kuna uongozi na ushirikiano wa timu. Kwani hii unasaidia kuongoza bila kuingilia wengine, kushirikiana na kusaidiana kwa timu kufanikisha malengo.

Jambo la muhimu la dini kwangu mimi ni imani na maadili yanayonisaidia kuwa mtu bora na kuishi kwa amani. Baadhi ya mambo muhimu kwangu ni kumcha mungu na kuishi kwa kuzingatia kanuni za dini. Pia, kuna kuendeleza huruma na kusaidia wengine. Na pia, kuna maombi au tafakari kama njia ya kupata utulivu wa ndani. Na pia kuishi kwa uadilifu na maadili mema katika kila jambo. Kwa kifupi, dini ni muongozo wa maisha, sio tu ibada, bali pia njia ya kujenga tabia njema na kufanya maamuzi sahihi.

Wengi wanapendelea kufanya mazoezi asubui, lakini wengine, jioni. Ila, yote ya nafaida zake. Wakati mwingi, mimi upendelea kufanya mazoezi ya subui. Kwani mazoezi ya asubui, hufanya mwili kuwa macho na kuamsha akili kwa siku nzima. Pia, huongeza nishati au kusaidia kuthibitisha kuthibiti uzito. Ila pia, jioni mimi hufanya mazoezi baada ya kazi, kwani ni njia nzuri ya kupumzika na kuondoa stresi.

Mafunzo ambayo ningependa kupata sana kazini ni mafunzo ya uongozi na usimamizi. Hapa kwani ningependa kujifunza jinzi ya kuongoza timu, kupanga kazi na kuamua kwa busara. Pia ningependa kupata mafunzo ya mawasiliano. Kwani hapa ningejifunza kuandika barua, kushugulikia wateja na kutoa maoni kwa uwazi na heshima. Pia ningependa mafunzo ya teknolojia. Kwani ningetamani kutumia programu za kompyuta, automation na zana za kazi za mtandaoni.

Kwa afya ya mwili, mimi huoga mara moja kwa siku, lakini kuna wengine ambao hufanya zaidi au pungufu kulingana na shuguli zao, hali ya hewa au mila zao. Kwa wakati mwingi, mimi hupendelea kuoga asubuhi, kwani kuoga asubuhi huongeza nguvu na kuamsha mwili kwa siku mzima. Ila jioni pia, mimi huoga ili kuondoa uchafu na jasho baada ya kazi au mazoezi.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya samawati. Kwani samawati hutoa isia za amani, utulivu na usafi. Pia inakumbusha anga safi na maji ambayo huwa na nguvu ya kupumzisha akili. Rangi hii ni rangi ni inayoweza kuendana na rangi nyingi nyingine kwa uraisi. Kwa hivyo inafanya mimi kuipenda na kuithamini sana.

Mimi ninapenda kujifunza historia sana, kwani historia huvutia. Kwa sababu, hukusaidia kuelewa tuliko toka na kwanini jamii iko ilivyo leo. Pia, unisaidia kujifunza kutokana na makosa na mafanikio ya zamani. Na pia, hunisaidia kuthamini utamaduni na urithi wa watu mbali mbali. Mimi ninapenda kujifunza historia sana, kwani historia huvutia.

Kuna mbinu nyingi za kulinda mazingira, ila mimi nimechukuwa hatua ndogo kama vile kupunguza matumizi ya plastiki, hapa nimejifunza kutumia mifuko ya kitambaa, chupa zinazoweza kutumika tena na kuepuka packaging nyingi za plastiki. Pia nimejifunza kutatua taka kwa njia sahihi kama vile kutenga taka za kiyoo, chuma, plastiki na kikaboni ili ziweza kurudishwa au kutumika tena. Na pia nimejifunza kuhifadhi maji na nishati.

Kwa ukuta wa chumba, napenda rangi tulivu na zinazo pumuzisha akili. Kama vile, mimi upenda samawati nyepesi, kwani hii hutoa utulivu na usingizi mzuri. Pia, ninapenda kijivu chepesi, kwani inaonekana kuwa safi ya kisasa na raisi kuipamba. Na wakati mwingine, mimi ninapenda kijani chepesi, kwani uleta hisia za asli na amani.

Uzoefu wa kazi, unaofundisha zaidi mara nyingi ni ule unaokupa changamoto na kuwajibika moja kwa moja. Kwa ujumla, mambo ya kama haya ambayo mimi imenipa uzoefu zaidi ni kufanya kazi na watu tofauti. Hii imenisaidia kujifunza uvumilivu, mawasiliano na jinsi ya kushughulikia tabia mbali mbali. Pia, kuna kukabili matatizo halisi kazini. Hii imenisaidia kuona makosa, pressure au deadlines ambazo hukufundisha kufanya maamuzi ya haraka na sahihi.

Kutoa sadaka au michango ni jambo linalodhaminiwa sana katika jamii na dini nyingi. Ila mimi hupendelea sana kutoa michango. Kwa sababu michango husaidia wenye uhitaji na kupunguza mateso. Pia husaidia kujenga mshikamano wa jamii. Na wakati mwingine pia husaidia kukuza moyo wa huruma na shukrani. Na kwa wengine pia ni sehemu ya imani na ibada. Ila watu hutoa kwa njia tofauti. Kama vile fedha, chakula, mavazi, muda au ujuzi wao.

Wakati mwingi kabla ya kulala, mimi hufanya mambo ambayo husaidia kupumzisha akili na mwili. Kama vile, mimi hujitayarisha, hapa mimi huoga, hupiga mswaki na kupanga vitu vyangu vya kazi vya kesho. Pia, mimi hupunguza matumizi ya simu au TV ili macho na akili ziweze kupumzika. Pia mimi husikiliza mziki tulivu au kusoma kidogo na pia kufanya tafakari au sala kama njia ya kushukuru na kutulia.

Mafanikio ya binafsi nayodhamini kazini ni yale yanayo onesha ukuaji, uwajibikaji na mchango chanya. Kama vile, kuna kuboresha ujuzi na maarifa. Kwani haya, hunisaidia kujifunza vitu vipya vya kutumia maarifa haya kuongeza ubora wa kazi. Pia, kuna kutimiza malengo kwa uaminifu. Hapa mimi, huakikisha kwamba nimekamilisha kazi kwa wakati na kwa viwango vinavyotarajiwa.

Mpira mkuu beziboli ambao nimewahi na ujua ni ule uliofanyika mwaka elfu mbili na kumi na sita. Na mpira huu ulikuwa baina ya Chicago na Cleveland Indians. Kwani ulikuwa mpira wakipe kwa sababu Chicago ilikuwa hawajawai shinda mpira huu kwa miaka mia moja na nane. Na michezo hii ilienda ekstra kwa ziada. Na mchezo huu ulikuwa na mvua ndogo katikati ya mchezo. Jambo lililiongeza presha na msisimuko na kupendeza.

Wakati mwingi, mimi hupendelea sana kutumia Wi-Fi, kwani Wi-Fi nithabiti zaidi na huokoa gharama. Pia, ni nzuri kwa kupakua vitu vikubwa kama vile video au kazi ndefu za mtandaoni. Data ya simu pia ni nzuri kwani usaidia ukiwa safarini au sehemu isio na Wi-Fi. Na pia ni rahisi na ya haraka kwa matumizi. Watu wengi, hutumia Wi-Fi wakiwa nyumbani au kazini. Na data ya simu, mimi huitumia nikiwa nje.

Wakati mwingi, mimi napendelea chai kuliko kahawa. Kwani chai, mimi napendelea asubuhi au jioni kwa kupumzika. Kwa sababu chai haina kafeini nyingi na pia utulivu na ladha nzuri. Wakati mwingine, inaweza kuchanganywa na maziwa, sukari au tangawizi. Ila, watu wengi pia hupenda kutumia kahawa. Kwani inachangia kuamka na kuongeza nishati na pia ni nzuri wakati asubuhi na wakati wa kazi.

Kushughulikia muda wa mwisho ni jambo muhimu sana kazini au kwenye maswala ya kila siku. Na mimi ushugulikia muda huu kwa kupanga mapema. Hapa mimi hugawanya kazi kubwa katika vipande vidogo au kuweka muda wa kila kipande. Pia mimi hutenga kipaumbele. Mimi hapa huwanza na kazi muhimu zaidi na zenye changamoto kubwa ili ziishe kwanza. Na pia mimi hutumia zana za kupanga muda kama vile kalenda au checklist ili kufuatilia maendeleo ya kazi.

Kuendesha baisikeli ni jambo la kufuraisha sana, kwani baisikeli hufanya mwili kuwa na afya na kuimarisha misuli na moyo. Pia hutoa burudani na uhuru pale ambapo mtu anaweza kuona mandhari nzuri anaposafiri. Na pia huchangia mazingira, kwani baisikeli haina moshi wala kelele kama gari. Na pia baiskeli hunisaidia kuondoa stress, wakati wa upepo, huleta utulivu kwenye mawazo yangu.

Apana, mimi siweki picha kwenye mtandao. Kwani, ninapo sambaza picha zangu, kina watu ambao siwaamini. Na pia, katika usalama wangu, mimi huepuka kushiriki taarifa binafsi kama eneo langu nambari za simu au anuani. Kwani, mambo haya ni mambo ambayo mimi yanaweza yakanipeana na ni mambo ambayo ni binafsi sana kwangu.

Kuweka afya nzuri, kuna hitaji mchanganyiko wa mwili, akili na lishe bora. Mimi baadhi ya njia ya kuweka afya nzuri, mimi hutumia lishe bora kwa kula mboga, matunda, protini na vyakula vya asili na pia mimi huepukana na sukari nyingi na vyakula vilivyo katwa sana. Pia mimi hufanya mazoezi ya mwili kama vile kutembea, kukimbia, kuendesha baiskeli au jimu mara kwa mara na pia yoga na kukimbia.

Likizo yangu ya ndoto ningependa iwe ni safari yenye utulivu, mandhari nzuri na uzoefu wa kipekee. Kama vile ufukwe wa bahari au eneo lenye milima na kijani kibiji. Pia katika likizo hii ningependa kutembea asubuhi kuogelea au kuendesha baiskeli. Pia ningependa kujaribu vyakula vya asili, kusikiliza mziki wajadi na kutembelea maeneo ya kihistoria.

Kipaumbele kikuu kazini kuhusu mawasiliano ni kuhakikisha ujumbe unaeleweka, wazi na unafikika kwa wakati. Na mambo ambayo yanaweza kuchangia ni kama vile, uwazi na usahihi. Kwani hapa ujumbe unapaswa kueleweka bila kuchanganya au kuwacha taarifa muhimu. Pia kusikiliza kwa umakini, si kusema tu, bali pia kuelewa mahitaji, mawazo au changamoto za wenzako.

Napenda kufanya kazi na wengine, lakini pia naona thamani kubwa ya kufanya kazi peke yangu kulingana na kazi husika. Kazi ya timu hunisaidia kupata mawazo mapya, kushirikiana ujuzi na kutatua changamoto. Kazi binafsi unipa umakini, kazi na nafasi ya kufikiri kwa bila usumbufu. Kwa hiyo, napendelea mchanganyiko wa yote mawili. Kazi peke yangu kwa majukumu yanayohitaji umakini mkubwa na kazi ya pamoja pale panapohitaji, ubunifu na ushirikiano.

Tunda langu la kupendeza ni embe. Ni nalipenda kwa sababu ni tamu na lenye harufu nzuri. Na pia ni rahisi kula bila maandalizi mengi. Na zaidi ya hayo, embe lina vitamini na lishe muhimu. Hivyo ni faida kiafya pia. Lakini pia nina tunda nyingine pia kama vile apple na fenesi ambaye ni nayapenda zaidi. Lakini ni nalipenda embe zaidi.

Mimi ninapendelea kuamka mapema na kuona jua likichomoza. Kuna hali ya utulivu na nguvu za mwanzo wa siku ambayo hutoa nafasi ya kupanga mambo vizuri na kwa wakati wa kufikiria kabla ya shughuli kuanza. Hata hivyo kulala mapema pia ni muhimu kwa afya na akili. Hivyo ni mzuri kujaribu kufanya mchanganyiko wote.

Ningependa kujifunza ujuzi wa usimamizi wa miradi na teknolojia ya kidijitali. Hii itaniwezesha kuwa bora zaidi kazini kuboresha mbinu za kufanya kazi na pia kufanikisha miradi kwa ufanisi zaidi. Zaidi ya hayo kujifunza ujuzi mpya kuna panua mtazamo wangu na kuna toa fursa za maendeleo binafsi na kitaaluma.

Ndiyo, ninapenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na hutoa fursa ya kulinganisha bei na bidhaa kutoka sehemu mbali mbali. Pia, kununua mtandaoni kunarahisisha kupata vitu visivyo rahisi kupatikana kwa njia za kawaida na kuokoa muda na juhudi katika kutafuta bidhaa sokoni.

Ndiyo, napenda kuvaa saa kwa sababu sio tu kwamba inasaidia kuangalia muda. Bali, pia ni kifaa cha mitindo kinachoongeza mvuto wa mtu. Saa nzuri inaweza kuonyesha uratibu na utu wa mtu. Na mara nyingi, huchangia kuonyesha umakini kwa maelezo madogo lakini muhimu sana.

Napenda kusherehekea mafanikio ya timu kwa kushirikiana na wenzangu kupongeza kazi nzuri iliyofanywa. Hii inaweza kuwa kwa maneno ya shukrani, chakula pamoja au sherehe ndogo ya furaha. Kwa njia hii, tunajenga morali ya timu kuimarisha husiano na kuhamasisha kila mmoja kufanya vizuri zaidi siku za uzoni ili tuzidi kuinuwana kimaisha.

Ninapenda kucheza na watoto kwa sababu wanajenga furaha na nguvu chanya. Kucheza nao kunatoa nafasi ya kujifunza uvumilivu, ubunifu na kuwasaidia kujenga uhusiano mzuri. Pia ni njia mzuri ya kupunguza msongo wa mawazo na kufurahia muda pamoja. Na pia katika maisha ya usoni ningependa niweze kupata watoto wa kwangu ili na mimi nikazoe kucheza nao.

Mimi hupanga muda wangu mtandaoni kwa makini. Kawaida, natumia takriban masaa mbili au matatu kwa siku kwa shughuli muhimu kama kazi, elimu au mawasiliano. Na kuepuka kutumia muda mwingi bila mpangilio. Hii unisaidia kudumisha uhuiano kati ya maisha halisi na mtandao. Kwa hivo, muda mwingi mimi hutumia katika masomo, elimu na pia kuandika barua pepe.

Chakula ninachopenda zaidi ni pilau. Ninapenda ladha yake changanya ya harufu ya viungo na mchanganyiko wa mchele na nyama. Zaidi ya hayo ni chakula kinachofaa kushirikiana na familia au marafiki na hutoa furaha kubwa wakati wa kula. Pia chakula hichi mimi hupendelea sana kula wakati ambapo kuna sherehe muhimu au siku kuu ama tunasherekea katika mambo ya kidini.